Mara mingi mingi sana nimewahi kulima hata hivi leo tunaongea nimetoka shamba nimekuwa shamba kwa masaa ya jioni saa hii ndio nimetoka kulima. Kulima ni kitu nimekua nikifanya kutoka utotoni mwangu. Tumekua na mashamba. Tumekuwa tukilima chakula.